Kinywaji cha baridi ninacholipenda ni maji baridi yenye limau napenda kinywaji hiki kwa sababu kinaburudisha hasa wakati wa joto. Maji baridi husaidia kuondoa kiu haraka huku limau ikiongeza latha nzuri na harufu ya kupendeza. Pia ni kinywaji chenye afya kwa kuwa hakina sukari nyingi kama soda. Limau ina vitamini C ambayo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuboresha mungenyenye wa chakula. Kwa hivyo, maji baridi yenye limau ni kinywaji ninacho kipenda zaidi. Ni rahisi kupatikana na kutengeneza. Unahitaji tu maji baridi na limau ni kinywaji chenye afya kwa sababu hakina sukari nyingi kama soda au juisi za vibandani. Limau ina faida kiafya kama kusaidia mnyehenye wa chakula na kuimarisha kinga mwilini. Mwisho, wakati mwingine pia napenda kukunywa juisi baridi hasa ikiwa imetengenezwa nyumbani kwa sababu ina ladha tamu kichachu inayopendeza sana.

Ndio nimewai kufanya yoga na imekuwa na manufaa makubwa kwangu nilianza yoga baada ya kugundua kuwa mazoezi ya kawaida ya riadha pekee hayatoshi. Yoga ilinisaidia sana kunyoosha misuli iliyokuwa migumu, hasa baada ya kukimbia au kufanya mazoezi mazito. Kupitia mikao mbalimbali ya yoga, mwili wangu ulipata unyumbufu zaidi, japo lililopunguza majiraha kama misuli kuvutika. Pia, yoga ilinifundisha hudhibiti wa pumzi. Kama pumzi ni muhimu sana, nilijifunza kupumua kwa utaratibu na kwa kina. Jambo lililoongeza uwezo wastamina na kunisaidia nisichoke haraka wakati wa mazoezi au mashindano. Kwa upande wa akili, yoga ilinisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hofu ya mashindano. Kabla ya kushindana, nilifanya mazoezi ya kutuliza akili ambayo yalinisaidia kuwa mtulivu, kujiamini na kuzingatia nangu na nangu. Yoga imenisaidia zaidi kwenye mwili kupata nguvu akili tulivu na nidhamu ya kujitunza.